Kitabu ninacho kipenda zaidi, ningisema ni The Arch A. Alchemist au mchawi, cha Paulo Coelho. Ninakipenda kwa sababu kinazungumzia ndoto, kusudi la maisha na kujitambua. Lugha yake ni rahisi, lakini ujumbe wake ni wa kina. Kumbu kumbu inayo nipa. Nikisoma kitabu hiki huniacha na hisia ya matumaini ujasiri wa kuendelea imani ya kwamba maisha yana maana zaidi na tunavyo ona kwa macho. Ningepata kitabu kingine chake na weza kukisoma tena.

Mfereji wa TV ninao ufuata zaidi ni Citizen TV ninaupenda kwa sababu hutoa habari kwa uwazi. Kuna vipindi vya kielimu na kijamii. Hujali sana maswala ya wananchi. Pia mara nyingi nafuata NTV au KTN News.